Ni rangi gani inakuja akilini mwako kila unapoulizwa kufikiria juu ya mrabaha au ufalme? Ingawa watu wengine wanaweza kufikiria kuhusu rangi ya dhahabu. Rangi ya zambarau huangaza haraka katika mtazamo wangu. Takriban matukio yangu yote maalumu. Kwanzia siku za kuzaliwa, hadi harusi, hujumuisha vivuli mbalimbali vya rangi ya zambarau katika mavazi yangu, vifaa vyangu na mapambo ya nyumba. Zambarau inawakilisha hadi, heshima, uzuri na utulivu. Vivuli na mipango ya rangi ya zambarau yaweza kunyumbulika iwe katika mpangilio rasmi wa ofisi au hali isio rasmi ya sherehe. Kwa mavazi ya wanawake, rangi ya zambarau hupa maono yetu hali ya uzuri wa hali ya juu na heshima kubwa. Unaweza kutambua kwamba inaweza kuwa rahisi kwa mwanamke kuvaa mavazi sawa ya rangi ya zambarau kwenye karamu au matembezi baada ya mkutano wa bodi ya ofisi. Pia ninapenda kuona kuta za rangi ya zambarau au maua ya jakaranda yakiwa yamechanua kabisa wakati wa majira ya kuchipua.